Mimi huenda mahali pa ibada mara kwa mara, ingawa mimi hujiombea nilipo, mimi naamini mungu, mungu yupo katika mioyo yetu, hayupo kwa yale manyumba ambayo yanaitwa kanisa, kwa hivo mungu yupo nasi na yupo kila mahali.

Mimi huskiza mziki ambao unaitwa hip-hop, mziki ambao umetokea upande wa kule marekani na almaarufu unachezwa na wale wasanii kama vile JayZ, Nas, Eminem Hawa ni maarufu duniani kwa kucheza wimbo huu.

Naam nimenunua tiketi za Tukio nime kuna wakati nilionunua ticket, tiketi za kuenda kujionea mchezo ama nyimbo pale Nairobi Festive huu ulikuwa ni tukio ambalo ulitengenezwa na county ya governor Sakaja Nairobi.

Chakula cha haraka, mimi nakipenda sana, mimi napenda kula vitu vile kama biskuti, juice kama ya passion. Pia napenda chocolate, iwe ni ila kampuni na inaitwa Cadbury. Kwa hivo vyakula kama hivyo na crips.

Kuboresha michakato ya kazi, mimi hupanga kazi yangu. Siku inayo fuatia. Siku usiku wa kuamkia ile siku ya kazi. Naweza kupanga kazi yangu kama ni video, graphics, design. Naweza kupanga niweze kuhakikisha kwamba. Siku hiyo itakua.

Naam mimi hupenda kujaribu vyakula vipya, ingawaje mimi sijatembea sana, nikipata kuweza kutembea, naenda naonja chakula kile, nishai jaribu chakula kama anjera, nililetewa na rafiki yangu, tukiwa shuleni, na ilikuwa chakula tamu sana.

Napenda kutulia, kupumzika, sisi hupanga siku za kutembea pamoja Napenda pia kuomba pamoja, kushiriki pamoja Tunaimba, tunashukuru mungu kwa kuwa tuko pamoja na amani Tunakula chakula pamoja pale nyumbani, nashukuru sana.

Kutofautisha kazi yangu na maisha yangu ya kibinafsi, mimi siwezi kueka mambo yangu ya kibinafsi kwatika mtandao. Uwa naweka tu mambo ambayo ni ya kazi, content creation, lakini haya mambo personal najiwekea mimi mwenyewe.

Naam kazi ninazofanya nyumbani kama vile kufagia, kusafisha, kuosha nguo, vyombo, ingawaje mimi hutaka, mimi huwajiri, househelp, akuje anifanyie hizo kazi kwa sababu kazi zangu za vidioni ndizo nafanya.

Mpira huu naujua, ule ambapo waekezaji, washindani huwa wanaeka mpira katika kikapu na kuundiwe wapaweze kupata pointi. Mchezaji bora najua ni Michael Jordan, ni ambaye anatoka upande wa Amerikani na ni mtu naye namjua sana.

Nikihitaji msaada wakati niko kazini namuomba mungu anisaidie alafu natafuta kiongozi katika kazi nampa shughuli zangu ama nashare nashare na wale tunaofanya kazi nao nawaambia shida zangu ndio hizi.

Habari zangu mi husomea katika YouTube, mitandao ya YouTube, kuna yule anaitwa Muafrika, ambaye anashow inaitwa iko nini, kwa hivo hufuatilia mambo kama ile ile ya siasa, mambo ya kimapenzi, mambo ya hapa na pale, mi hufuatilia iko nini.

Mimi hupanga muda wangu vizuri sana. Nikianza lazima niandike kile ninapanga kufanya kutoka asubuhi mpaka wakati wa jioni Napanga hayo mambo kama content creation, video shooting na vitu kama hivyo ili nisijichanganye na nisipoteze muda.

Naam nimeenda maonyesho ya sanaa sababu mimi ni mtu nayependa kazi za ubunifu nimeenda kuona watu wakifanya painting watu wakifanya vitu kama vile kutengeneza art and craft ama kujitengenezea vitu kama hivyo Napenda sana kujionea vitu ambavyo watu wamejite.

Napenda kuvaa nguo ambazo ziko na fashion mimi huvalia nguo ambazo huwa napata idea zangu kutoka kwa wasanii kama vile Diamond ule wa Tanzania msanii ama vile wale fashionistas kama vile mtu kama vile Kusama.

Ushauri wangu kwa mtu mwingine ni awe mtu ambaye ni mtu mwenye heshima, mtu mpole na mtu mwenye mtenda kazi, mtu mwenye bidii na amwombe mungu katika maisha yake. Kitu ya cha maana pia ni kuweza kupanga kazi yako vizuri na kupotea na mambo ya dunia kama vile usherati na mambo kama hayo.

Mimi napenda kumuona mchezaji ya al maarufu Cristiano Ronaldo akicheza mchezo unaoitwa kandanda mchezo wa miguu mchezo unaoitwa football. Huyu ni mchezaji maarufu sana anajulikana kwa mbio zake kwa kucheza na kutumia akili na ubunifu pale katika uwanja.

Naam natumia mitandao ya kijamii ambapo naweza kuwasiliana na wenzangu ama wafanyikazi ama vile clients wale wangu ambao wananipatia kazi kwa kutumia mitandao ya app kama vile Facebook, WhatsApp, Instagram naweza kuwasiliana na watu.

Mimi huwaheshimu wazee wangu huwa natafuta maarifa mingi ambayo ya maisha ambayo ya hao wenyewe wameishi na kujionea kwa hivyo mimi huwatafuta sana ili niweze kuishi maisha ambayo yana mwelekeo kwa sababu wanajua mingi kuniliko.

Mimi hucheza na watoto wa jirani, mimi hupenda kucheza michezo kama kandanda, ama mchezo wa ubao kama vile chess. Lakini wakati mwingine mimi nacheza video, michezo ya video ambayo yananipatia time ya kurelax na kujivinjari wakati huo.

Naam, napenda kula popcorn. Popcorn ni maindi ambayo yamechomwa. Yanakuwa tamu sana wakati unapoweka yameekwa chumvi. Hiyo chumvi inatoa ka utamu fulani. Kwa hivyo miu ukula popcorn wakati najionea filamu na mambo kama hapa.

Napenda msimu ule ambao ni wa kiangazi kwa sababu unaweza kufanya mambo ya utafiti nione kama vile jua likichomoza sana mambo gani yanaendelea. Ingawaje pia ningependa msimu ule wa mvua ili kuweza kupata mazao katika ukulima.

Majira ninayoyapenda ni majira ya kiangazi. Huweza kunifanya kuelewa utafiti wa wale walioathirika katika kiangazi, Kenya. Ili kuweza kujua tulipofika katika ekonomi yetu ya Kenya. Ili tuweze kujua ni watu wagani Kenya itasaidia wapate makazi na mambo kama.

Mafunzo ambayo ningependa kupata kazini ningepeta kuweza kujifunza vitu kama vile animation ili niweze kupata umaarufu, ili niweze kutengeneza kazi zingine ambazo zitanisaidia kupata riziki zaidi.

Ningependa kwenda Mombasa katika makafadhi ya Fort Jesus ambapo yalifanyika wakati wa ukoloni. Before ukoloni ifike, wale wazungu walio karibia Kenya. Fort Jesus ni mahali ambapo ningependa kutembea sana nikajionea historia.

Napenda kununua chakula, napenda kununua mavazi, mavazi mimi napenda sana kununua. Kila wakati naweza kununua viatu pia, napenda kujaribu sana kununua vile viatu ambavyo ni maarufu, mavazi kama vile jacket na trouser.

Habari za hivi punde ama habari zinazo tokea pale katika rununu televisheni ama kitu kama hiyo. Napenda sana kuziona kwamba zinaniwezesha kuwa nafahamu ya mambo ya nayo endelea katika maisha yetu, katika nchi kokote kule ni kitu cha maana.

Napenda filamu kama zile za horrror ambazo zinaniogofia kidogo, nanipatia msisimko na napenda sana kujionea vitu kama hivyo. Hunipa kurelax, hunipa kuweza kukuwa mtu mkakamavu katika maisha bila kuwa na uoga wowote nikijionea filamu hizo.

Vitu ambavyo nafanya ni kishirikiana na timu ni kuwa uliza maswali, kupatiana kazi, na pia kuweza kujua shida iliko ili kukabiliana na shida taki tukio lolote lile ili kusaidiana kuendelea pamoja, ku kumpati watu wanapo shikana kazi zinakuwa rahisi.

Wakati msongo wa kazi unatokea, mimi hurilaksi naandika kwanza yale ninaona ni tatizo, ama pia napatia wenzangu wanisaidie katika kazi ili niweze kupunguza mawazo na niwe na effort ya ambayo ni rahisi bila kukimbizana na makazi kwa hivyo mimi husaidiana na wenzangu.

Mfanya biashara bora zaidi ambaye mimi namfahamu ni Elon Musk ambaye ni tajiri mkuu duniani. Elon Musk ameanzisha na kuwezesha kuwa na makampuni ambayo yameweza kuenda mbali kama vile SpaceX, kama vile Tesla ya magari na vitu kama hivyo.

Mahusiano, mimi hujenga mahusiano kwa kuwasikiza wenzangu na kuwapatia muda fursa ya kufanya watakavyo. Wakiwa na shida yote, mimi nasikiza na tunatatua pamoja na pia kuweza kufanya kazi kwa pamoja ili kuhakikisha kwamba kazi ni mzuri.

Data yangu huwa nahifadhi katika Google pahale kama, kama ni mapicha ama ni vitu kama vile laini ama number naziweka katika Google Drive ili nisipoteze ama email, Gmail, naweka hapo.

Kompyuta naitumia katika kazi zangu kama vile videography, designing, editing, kuedit videos na pia kufanya michezo katika video. Pia mimi hutumia kompyuta kunakili data ama kunakili mambo ambayo nimeweza kuyafanya katika kazini.

Naam timu ni nayoipenda ya mpira ama miguu au kandanda ni kama vile Chelsea na Chelsea ni timu ambaye uvalia jezi almaarufu ya blue na wanapenda sana kucheza kwa ubunifu kwa kucheza kutumia akili nyingi na ni watu nawapenda zaidi.

Kila asubuhi nikiamka, lazima nimshukuru mola katika maombi, alafu nikiamka nakunywa maji, kitu cha maana sana. Alafu naenda nafanya zoezi, kidogo, narudi nyumbani na naoga, nikishaoga napanga kazi yangu ya siku hiyo, ili niweze kuenda kazini.

Wakati wa asubuhi kinywaji ambacho ninachokipenda ama tuseme vile ni chai. Chai chai yenye maziwa mingi na majani napenda sana lakini isiwe na sukari kwa hivyo hiyo ndiyo kitu inafanya akili yangu ichangamke ili niweze kufanya kazi zangu za siku hiyo.